Unapo shughulikia kazi za dharura, kwanza najitahidi kubaki mtulivu na kufikiria kwa haraka. Si vimyema kuharakisha bila mpangilio, kwa sababu hiyo inaweza kuongeza makosa. Kisha napanga kipaumbele cha haraka kwa kazi hiyo. Kuakikisha ni kipaumbele cha kwanza kuliko mengine ya sio ya dharura. Hii husaidia kuakikisha tatizo li naondolewa haraka na kwa ufanisi. Pia napenda kushirikiana na wenzangu au timu pale inapoitajika. Hili kazi ya dharula ifanikishwe bila kupoteza muda. Mwisho na pima matokeo mara moja baada ya kutekereza hili kuwakikisha tatizo linaondolewa kabisa. Kwa mimi, kushugulikia kazi ya dharula ni mchanganyiko wa utulivu, nidhamu, haraka wa ya kutenda na kuwakikisha kila kitu imefanywa kwa usahihi bila kuchanganya shuguli nyingine. Hizi za dharula. Asante.

Ninapenda kujifunza mambo mapya vipi napenda kujifunza mambo mapya kwa njia ya vitendo na kujitahidi binafsi. Si tu kusoma au kusikiliza. Kwanza napanga muda maalum wa kuangalia mafunzo au vyanzo vya ujuzi vipya kama vitabu makala au video za elimu hii ufanya nishughulikie jambo kwa umakini na kuepuka usumbufu. Pili, napenda kujifunza kwa kujaribu mwenyewe. Kwa mfano, nikijifunza program mpya au mbinu mpya kazini napenda kufanya mazoezi kidogo, kidogo hadi niwe na uhakika nitaweza kutumia ujuzi huo kwa vitendo. Mwisho, napenda kushirikiana na wengine, wanaojua zaidi au wanauzoefu katika kile ninachojifunza. Hii, unipa mtazamo tofauti, mbinu nyingine na maoni ya busara ambayo hayawezi kupatikana peke yangu. Kwa mimi, kujifunza mambo mapya ni mchanganyiko wa kusoma, kufanya vitendo na kushirikia na wengine. Jambo linalonifanya nijikite kikamilifu na kupata ujuzi unaoweza kutumika kwa maisha yangu na kazi yangu asante.

Ninasherehekea siku yangu ya kuzaliwa kivipi? Napenda kusherehekea siku ya kuzaliwa kwa njia ya kupanga sherehe ndogo, lakini yenye furaha. Kwanza, napanga kuwa na familia na marafiki wa karibu, kushirikiana, chakura kizuri, kucheka, na kufurahia muda wa pamoja. Hii hufanya siku hio kuwa maalumu na kukumbukwa vizuri. Pili, napenda kusherehekea kwa kuchukua muda kidogo kutafakali mafanikio ya mwaka uliopita na kupanga malengo mapya. Hii husaidia kuanza mwaka mwingine wa maisha kwa ari na motisha ya kufanikisha mambo muhimu. Mwisho napenda kusherehekea kwa kufurahia burudani ndogo kama muziki, mchezo au kitoeo kizuri. Jambo linalo ongeza furaha na kuunda kumbu kumbu nzuri, kwa mimi siku ya kuzaliwa ni mchanganyiko wa furaha, shukrani na kupanga hatua za mbele kwa maisha bora. Asanti.